Twendeni tena. Mimi naishi kwenye nyumba ya kukodi. Mazigira yenyewe ni ya mji. Nilihamia hapo miaka kama sita imepita hivi. Ninapenda mahali naishi kwa sababu salama na maji. Nahisi niko salama kabisa mahali ninapoishi. Kwa sababu kila kitu ninaona iko sawa na familia yangu asanteni sana karibu.